Ndiyo, nimewahi kulima na uzoefu huo ulikuwa wa mafunzo makubwa sana na wa kunijenga binafsi. Nilianza kulima kwa kusaidia shughuli za kawaida kama kuandaa shamba, kulima udongo na kupanda mazao. Katika kipindi changu cha kulima, nilijifunza pia kutunza mazao. Na kupanda kwa wakati sahihi na kupalilia, kumwagia, mimea maji na kulinda mimea, dhidi ya wadudu na magonjwa. Uzoefu wa kulima unanifundisha kuthamini chakula. Kwa sababu nimeona juhudi zinazotiwa katika kuandaa chakula hadi kifike mezani. Na hivyo inanifanya niheshimu kazi ya wakulima na kuepuka kupoteza chakula ovyo ovyo.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia ambayo ni ya wazi, ya heshima na yenye maana. Sio tu maneno yanayosemwa, bali pia jinsi mtu anavyoweka hisia na nia yake. Napenda mazungumzo ambayo yanajenga uelewa, yanashirikisha mawazo na mara nyingine yanachekesha kidogo ili kurahisisha hali. Kwa mfano, ninapenda kuwasiliana uso kwa uso wakati inawezekana kwa sababu nitaona hisia halisi na uhusiano wa karibu. Lakini, pia ninapenda ujumbe wa maandishi au mawasiliano ya kidijitali pale ambapo tuna ongea mtandaoni ama pale ambapo tuko na shughuli na hatuwezi kufanya kukutana ikibidi. Kwa kweli, njia ninazo wasiliana na watu, ni zile zinazofanya mawasiliano kuwa mazuri, rahisi na yenye heshima. Si tu kwa haraka, bali kwa uelewa na hisia, ili mtu ninaewasiliana naye, aone kuwa ninathamini, anachokisema, na ninachukua muda kuwa na uelewa wa akisemacho, hivyo kumfanya atake kusema nami wakati mwingine, au kusema zaidi.

Siwezi kusema kuwa napeda sana kuzungumza kuhusu siasa, lakini pia siepuki kabisa kuzungumza kuhusu siasa. Ninapozungumza kuhusu siasa napendelea iwe kwa mtazamo wa kuelewa mambo, si kubishana au kulazimishiana maoni yangu kwa wengine. Naangalia siasa kama jambo ninaloguza maisha ya kila siku. Kuanzia sekta ya kazi uchumi haki na mustakabali wa watu. Hivyo ni muhimu kulielewa lakini kwa utulivu. Sipendi mazungumzo ya siyasa ya nayojaha hasira, kielele au mingawanyiko. Nikijadili napenda iwe kwa heshima, kusikilizana na kubadilishana mawazo kwa akiliwazi. Mara nyingi nashagua kunyamaza au kubadilisha mada kama naona mazungunzo ayaliti maana au amani. Kwangu siyasa ni jambo la kufahamu si lazima liwe kila wakati la kujadili kwa kina.

Ninapoanza kazi kwanza napenda kupanga akili na kujianda kisaikolojia. Kwa mfano, napitia orodha ya mambo ninayohitaji kufanya siku hiyo nikiyagawa kati ya yale yenye kipaumbele na yale ambayo yaweza kusubiri. Hii hunisaidia kupunguza msongo na kufanya kila jambo liwe rahisi kushughulikia. Bada ya hapo, napenda kuangalia barua pepe au mawasiliano muhimu ili kuona kama kuna jambo lolote linalohitaji mwendo wa haraka. Kisha, nikiweka kipaumbele chakazi za kila moja, ninapanga muda wangu vizuri, nikihakikisha ninapata mapumziko madogo kati ya kila kitu. Kwa kweli, kwanza kazi yangu si kwanza tu shughuli za mikono, bali kwanza kwa akili safi, mpango mzuri na mtazamo wa kushughulikia kila jambo kwa utulivu na ufanisi. Hii itanifanya nisichoke kwa haraka na nikute na nipate kazi ambayo ni safi na pia niipende kazi yangu.

Ninapofanya kazi vizuri zaidi, inategemea ni saa ngapi ya siku na hali yangu ya mwili na akili iko vipi katika wakati huo. Kwa kawaida, nikiwa na akili safi na mwili uliopumzika, napata nguvu zaidi ya kufanya kazi za ubunifu na zinazo hitaji umakini mkubwa. Kwa wengi kama mimi hii hukuwa asubuhi baada ya kuamka au baada ya kupumzika vizuri lakini pia kuna siku ambazo ninaweza kupata ufanisi zaidi mchana au jioni kulingana na hali yangu na nguvu na hisia. Sina, sio kila siku ya siku niko sawa. Nimejifunza kusikiza mwili wangu na akili yangu nikifanya kazi muhimu wakati niko katika hali nzuri na ya kufanya hivyo. Na pia kupanga zile ambazo zinaweza subiri kwa wakati ambao sina umakini mkubwa. Hivyo mimi huzingatia mda unaofaa kwangu kunisaidia si tu kwa kupata matokeo mazuri bali pia kuhifadhi nguvu na utulivu wa akili.

Kama mwanamke sipendi ndevu. Kwa hivyo, napendelea kunyoa. Kwangu, kunyoa sii tukuusu mwonekano. Bali, ni isia ya usafi na starehe. Wakati nimenyoa, ninajihisi kama niko safi na ninaweza kutulia, hivyo mawazo yangu yatulie na nistarehe. Ninapenda kujiamini na kujiisi safi. Na kunyoa, kuna saidia hilo. Ninyoapo, mimi uwa na muonekano tofauti hivyo kunipatia, kujiamini na kujihisi mbele ya watu. Pia kunatoa hisia ya utulifu na kujifunza. Jambo ambalo, linanipatia furaha kila siku. Nikiwa nimetulia na nikionekana kama ambaye nimejitunza, uwa na furaha moyoni. Lakini kwa upande mwingine si kila sehemu ya mwili lazima nioneshe imepangwa kikamilifu Napenda pia kujihisi huru na kustarehe. Hivyo, ni mchanganyiko wakunyoa pale ninapo itaji na kutohisi shinikizo kila wakati. Lakini, sipendi ndevu na ninapenda kunyoa ili nionekane safi na nitulie.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya bluu. Kwangu, bluu inanikumbusha utulivu wa maji na anga na huniwezesha kujisikia amani na raha. Ni rangi inayonipatia hisia ya utulivu lakini pia nguvu kidogo. Kama kuwa nafasi ya kupumzika na kufikiria kwa utulivu bila kelele nyingi. Napenda kupata bluu kwenye mavazi yangu, vifaa vya nyumbani na hata kwenye mazingira ninapoenda. Hii inaongezea hisia ya mwanga na uangalifu kwa macho na mara nyingine huniwasha hamasa kidogo. Ni rangi ya kufikiria, kutulia na wakati mwngine hata kuunda ndoto. Kitu ambacho ninamiliki cha bluu ni nguo viatu mabegi na vitu vingi. Pia ninaona rangi hii mara nyingi nitazamapo angani au hata barabarani ninapopita. Napenda sana rangi hii ya bluu kwa sababu inanifanya nitulie na hata kunifanya nifurahie.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini si kwa sababu ni rahisi tu. Kwangu, kununua mtandaoni ni uzoefu wa kipekee unaojumuisha urahisi, kurahisisha maisha na fursa ya kujua zaidi. Ninaweza kukaa nyumbani nikitazama bithaa nyingi kulinganisha bei, kuona maoni ya wateja wengine na kuchagua kile kinachofikia uzuri wangu zaidi. Hii inanisaidia kuepuka msongamano wa mawazo ya kuzunguka madukani, foleni au bitha zisizo sahihi. Aitha napenda kufanya hivyo kwa makini, sipendi kununuwa haraka bila utafiti au bila kuhakikisha bithaa ni ya ubora na salama. Mara nyingine napenda kuangalia muonekano wa bithaa, maelezo ya mtengenezaji na hata jinsi bithaa inavyo fika kwa haraka. Kununua mtandaoni kwangu, si tu furaha ya kupata kitu kipya, bali pia ni njia ya kujipanga vizuri kifedha, kuokoa muda na kupata kitu kilicho sahihi. Zaidi ya hapo, kuna pia kipengele cha ustadi kidogo. Unajifunza jinsi ya kutambua kuchambua bithaa, kubashiri ubora wake na hata kupata ofa au punguzo. Kununuwa bitha mtandaoni ni mchanganiko wa starehe, akili na kurahisisha maisha ya kila siku. Huku nikihisi furaha ya kupokea vitu nilivyo chagua vizuri nyumbani.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Baada ya muda maisha yalinileta mahali tofauti kwani familia yangu ilihama. Pia, walipata kazi na fursa nyingine zikaibuka. Ingawa niko mbali kimwili nafanya kila jaribio kudumisha uhusiano na mahali pale, kumbu kumbu zake na hadithi za familia hazitoweki. Mara nyingine napenda kurudi, si kwa sababu ninataka kuishi pale milele. Bali, kwa sababu ni sehemu ya mizizi yangu sehemu ambapo kila kitu kilianza, furaha, huzuni, ndoto na changamoto. Pale, ni pahali ambapo nilijifunza thamani ya maisha ya awali. Na mara nyingine napata amani nikikumbuka zile nyakati za utoto na ujana wangu sauti za familia harufu za jikoni na michezo ya barabarani hata kama maisha yamenileta mahali pengine pale nilipozaliwa kila mara nina nafasi pekee moyoni mwangu ninaikumbuka ni sehemu ambayo siwezi kuikwepa ni sehemu ambayo inaniumba bila ata Mimi kuiona kila siku.